Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli. Vipuli vinafanya ninaonekana mrembo zaidi. Alafu vinafanya mtu unaonekana ukiwa wa hali ya juu. Ninapenda sana kuvaa vipuli. Ninavipenda familia yetu tunavaa vipuli. Madada zangu tunavaa vipuli. Kwa maana vipuli vinafanya mwanadada anaonekana mrembo zaidi. Ya vile anavyo kuwa. Kama hana vipuli.

Tunapo patana na marafiki zangu. Tunapenda kuongea maneno ya michezo. Tunapenda kuongea maneno mengi sana. Na kando na kuongea tunapenda kucheza michezo. Tunanganisha michezo kadha yenye tunapenda sisi wote. Tunacheza. Tunafurahia sana. Tukikunywa sharubati baridi.

Wakati wa mchana, ninapenda kukula wali. Kwa maana wali ni rahisi kutengeneza na pia ni nzuri sana. Ni nyepesi sana, unapokula wakati wa mchana, utajihisi ukiwa mwepesi bado na hautahisi usingizi. Hata utakapokuwa kazini, hautahisi usingizi hata kidogo. Ninapenda kukula wali.

Ndiyo, ninapenda michezo ya video. Ninapenda michezo ya video kama PS. Wanamarafiki zangu wanapokuja kutembea. Tunajaribu kushindana kucheza michezo hiyo. Inanifurahisha roho sana. Na inaeka ukumbusho wa urafiki wetu na pia mtu unaburudika roho.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya wakati wa kwangu wa kuzaliwa. Nilifurahia sana ambapo nililetewa simu. Simu yangu ya kwanza kutumia. Nililetewa wakati wa sherehe yangu ya kuzaliwa. Ilinifurahisha sana na nilifurahia maana ilikuwa simu kubwa na ni simu mzuri sana. Na sikuwai tumia simu kama hiyo tangu nizaliwe. Niliipenda sana. Na nikashukuru dada yangu sana.

Ninapo taka kustarehe, nina sikiliza mziki. Mziki maranyingi ya kibongo. Naskiza mziki ya mapenzi. Inanifuraisha nafsi na roho. Ninaangalia movie. Napenda kuangalia movie ya kupigiana sana. Napia kupigia story na marafiki zangu. Tunaburudika pamoja.

Ningependa kutembelea zanzibari. Iko Tanzania. Ninapenda sana. Ninaona kwa mtandao jinsi zanzibari ni rembo. Alafu pia kuna wanyama wazuri wazuri majini. Ninaitamani sana na ninapoiona kwa mtandao ninatamani sana kufika zanzibari. Alafu sifa nimesikia ya zanzibari ni kwa nchi hiyo ni sifa mzuri ikona sifa mzuri sana. Watu wanaishi vizuri huko, ningependa kuona mzee Kobe wanapokuwa kwa maji, kuna mahali hoteli nimeona, mchandaoni Kobe wanakuwa kwa maji, unangia unawalisha huko kwa maji, ningependa sana kuona zaidi, ninapo kuwa huko. Na pufikirea kuhuzu zafari hiyo ya Zanzibari na nifurahisha sana roho Natamani tu nifike uko nigione mwenyewe.

Ninacheza na marafiki zangu, mara nyingi, maana sina sinamtu mwigine wakucheza karibu na mimi. Ninacheza na marafiki zangu, marafiki wawili, nipo na marafiki wawili. Mmoja anaitwa rhoda, mwingine Maria. Ninacheza na wao sana. Tunapo patana kwa nyumba, tunaeka mchezo, tunacheza pamoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, nina tulia kidogo, nina kunywa maji, ninaangalia simu kidogo, mtandaoni, kuangalia jinsi, nchi inavyo endelea, halafu, ninachukua kitabu changu, ninasoma, ninapenda kusoma kitabu wakati wa mapumzikoni.

Ninaenda mara moja pekeyake kwa wiki na ni wakati wa jumapili Ninapenda kuenda kanisa sana maana ninapoenda kanisani Ninaombana na ninaombea wiki mzima kwa maana jumapili ndiyo siku tunayoanza jumatatu wiki kwa wiki Ninapenda sana kuenda kanisa ni naenda mara moja pekeyake kwa wiki.

Ndiyo, ni mewai kulima. Ila sipendi kulima sana. Nikiwa mdogo nilikuwa ninalima. Wazazi wangu walikuwa na tutuma shambani, tukiwa na wadogo zangu. Tunaenda kulima. Nilikuwa ninafuraia sana, tukienda kulima maana, tunapata vyakula, tunalimia vyakula. Mwaka ukienda kuhisha, tunapata chakula.

Ndio, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Kwa maana, teknolojia ilikuja majuzi. Zamani tuliishi bila teknolojia na tulikuwa sawa kabisa. So, ninaweza kuishi bila teknolojia na mambo yakue mazuri zaidi. Ila kutakuwa na upungufu wa vitu vyenye tumeshazoea kama kutumia simu. Ndio.

Mchezo wangu wa olimpiki ninaoupenda ni riwaya. Ninapenda riwaya kwa sababu inahitaji nguvu ni pesi na nidhamu kubwa na pia inavutia sana kwa kutazama mashindano ya mbio. Ndiyo, nilifurahia kutazama mashindano ya kuruka kwa urefu kwa olimpiki ya mwaka 2012 Mchezaji wangu wa olimpiki ninayempenda sana anaitwa Hussein Bolt kwa sababu ya rekodi zake za mbio ya mia moja, mita mia moja na mita mia mbili. Kwa sababu ni Tukio la kimataifa linalounganisha watu wengi ndiyo maana ninaipenda.

Kitu ambacho kinanifanya nicheke, ni kama vile nanapokuwa na marafiki zangu, wananipatia hadithi ambayo inifanya nikuwe na ucheshi. Mtu ako na ucheshi, anapendelewa kukuwa mwenye furaha sana. Ninapenda kucheka. Ninapenda nikiwa na marafiki zangu, tunacheka pamoja.

Mara nyingi, ninapo kua nyumbani, ninaosha vyombo, japo kua sipendi kuosha vyombo sana, ila inanibidi tu nioshe. Ninaosha vyombo, ninaosha nyumba, na pia ninafua nguo. Nikimaliza kazi zote, ninacheza michezo, au ninasoma vitabu.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza radio, ninapenda mara nyingi nikichoka kusikiliza kukua kwa simu, nikichoka kukua kusikiliza miziki, ninaeka radio, ninasikiliza habari, ninasikiliza jinsi dunia inavyoendelea kutumia radio, inanifurahisha sana.

Jumamosi ni siku yangu ya kupumzika kwa sababu siendi kazini jumamosi. Ninafua manguo, ninafanya usafi, wote wa nyumba. Alafu jumapili ninaenda kanisa kusali. Ninapotoka kanisani, ninajitayarisha, ninaenda kusalimia marafiki zangu. Au ninaeza kuenda pia kutembelea ndugu zangu, walioko karibu na mimi. Mambo ambayo tunafanya uko ni kucheza michezo, kukua na hadithi nyingi. Alafu wikendi, najihisi vyema sana tunapokuwa na ndugu zangu na pia napopatana na dada zangu na marafiki. Nina Ninapumzika sana wikendi, jumamosi mara nyingi, maana siendi popote.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kuandika kwa ufupi na kwa uwazi ili kila mmoja mwenye atakuja kuangalia anajua na anaelewa kile ambacho nimeandika. Na pia kuhakikisha ripoti ikona muundo mzuri iko na muundo mwenye unaonekana vizuri na haichanganyi hata kidogo na pia kufuata data muhimu.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti. Mara nyingi nikiwa nimechoka na ninataka kuandika meseji kwa rafiki yangu. Ninatumia sauti. Ninafinya kwa sauti, inarekodi, ikimaliza, ninamtumia. Inasaidia sana wakati ambapo nimechoka.

Mara nyingi mimi naamka saa kumi na mbili asubui. Ninaamka masaa hayo diposa nitengeneze, kinywaji cha asubuhi. Na pia nipate nafasi mwafaka ya kujitayarisha niende kazini. Nikiamka, ninapika chai, chai yangu mimi uweka maziwa, na sukari, na majani. Ikiiva ninaenda bafuni, ninaoga, ninaavaa nguo, nikimaliza ninaenda nina kunyo chai Nikimaliza kukunywa chai, nachukua kibeti changu, ninatoka kuenda kazini Ninajiisi vyema sana asubuhi, ninapokunywa chai na kujitaerisha na kuoga vizuri, ninajiisi vima sana.

Ninapenda kukua mahali patulivu, mahali penye utulivu wa hali ya juu, na pia mahali ninaona miti, mimea, wanyama. Inafuraisha sana macho, ninapo kuwa mahali kama hapo, inafuraia sana. Na pia mahali nikona rafiki zangu, tunaongea na tunapiga hadithi za kufuraisha.

Ninapenda nyama Ninapenda nyama sana nikipika nyama na wali ninaikula vizuri sana ninapenda nyama hadi marafiki zangu wananinunulia nyama maana wanajua hicho ndicho napenda zaidi pilau pia napenda pilau mchele na pia nyama.

Ndiyo, ninapenda mziki wa jadi, inanifraisha sana, miziki ya jadi ilikuwa miziki tamu sana, ikilinganishwa na sahii, maana, hakukuwa na vyombo kama vile vya sahii, ilikuwa tu, ukiwa na sauti nzuri, unaimba tu vizuri, na tunakusikiliza vizuri sana, pasipo nakuongeza mambo mengi.

Muda mzuri wa baseball ni wakati timu yangu pendwa ilipo shinda mechi ya mwisho ya ligi. Timu zilikuwa New York, Yankees na Boston Red Sox. Tukio la ajabu lilo kuwa wakati mchezoni. Mchezaji mmoja wa kushangaza alifunga katika dakika za mwisho. Nilihisi msisimko mkubwa na furaha sana kwa ushindi wa timu. Nahisi nostalgia na hamu ya kutazama mechi kama hizo tena.

Mnyama ambaye ni ninayetaka kumfuga ni mnyama anaitwa mbwa. Paka pia na mbuzi. Ninapenda kufuga mnyama huyo kwa sababu ni mnyama kama mbwa ni mnyama mzuri ni rafiki sana wa nyumbani. Ninapenda mbwa mwenye anaonekana mrembo kwa manyoya yake meupe. Au pia anayekuwa na manywele meupe. Tabia za mbwa ni kama kupenda kukaa pamoja karibu na mimi, kupenda kushiriki chakula ninachokula, na pia kunisaidia kulinda nyumbani. Ninapokaa na mbwa, ninajihisi vyema sana, ninapenda kufuga mbwa sana, na pia paka. Tunaposhinda na mbwa, ninapenda mbwa ambaye anaelewa kitu ninachomwambia, tunakaa na yeye vyema. Ninapenda pia wanyama pori, wakufugwa pia.

Ndiyo napenda maua, napenda maua mara nyingi, maua ya nyekundu, napenda maua ya nyekundu, napenda maua ya rozi, halafu ikuwe ya nyekundu, halafu yanukia vizuri, yananifurahisha sana, nayapenda sana.

Ninalinda mazingira Kwa kutotupa chupa chupa cha plastiki Pia kutotupa vyakula hovyo hovyo Pia makaratasi kutotupa hovyo hovyo Ninachoma makaratasi na pia chupa ninarudisha kwa kampuni.

Ninapumua na kudhamini hali hiyo Kisha, ninatambua kipao mbele alafu Ninaanza na kile ambacho ni muhimu zaidi Ndiposa isinikalie ama nisikue mnyonge ama kujihisi siyuko sawa.

Wakati wa wasiwasi, ninatulia kwanza, ninatulia, ninafikiria kwa undani, na ninahakikisha ya kwamba wasiwasi huo hautabeba fikira zangu na hautanidhuru kimawazo. Alafu ninajaribu kutatua na kuondoa wasiwasi kabisa.

Ndiyo, ninapenda kutembelea kwa miguu, maana, ninapotembea kwa miguu, ninakuwa mwepesi kimwili, na pia ninapiga mazoezi. Ninapotembea, napiga mazoezi pia, mwili wangu unakuwa mwepesi, na pia ninakuwa na mwili mzuri.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki nafanya jitihada za kutumia vitu vya kudumu kama vile mifuko ya ngwe vikombe vya kahawa vya chuma na pia kuepuka vitu vya plastiki vya matumizi moja.

Nilipenda hisabati sana na pia nilipenda sayansi kemia kemia ilinifunza mambo mengi sana Nilipenda sana naitumia kwa maisha adi saa hii na pia hisabati nilipenda kwa maana hisabati ipo kila mahali maishani.

Ninasikiliza muziki wa bongo, maana bongo inanifurahisha sana na pia ni muziki unaonipa furaha mara nyingi Bongo, wachezaji wa bongo wako na michezo, wako na miziki mizuri sana, ninapenda kusikiliza muziki wao.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia sana. Maana kofia inanisitiri wakati wa jua. Sichomeki sana, ngozi yangu haiharibiki. Kofia inani saidia pia wakati wa baridi. Napovaa kofia sijihisi baridi sana. Ninapenda kuvaa kofia sana.

Ndio, nimewaifanya kazi ya kujitolea. Nilikuwa ninasaidia kuosha kanisa. Na pia kufua vitambaa vya kanisa. Nilipokuwa mdogo. Nilikuwa ninatenga masaa yangu. Siku ya jumatano. Ninaenda kufua vitambaa vya kanisa na pia kuosha. Kwa sababu ya ibada ya siku ya jumapili.

Ninapendelea baridi, maana kunapo kuwa na baridi, utajifunika na utatumia nguo za joto, ndipo upate joto. Ila kukiwa na joto, unashindwa kupata baridi haraka. Joto inakua jingi, hauwezi kupata baridi haraka. Ila kukiwa na baridi, utafaa nguo vya joto na utapata joto ya haraka.

Ndiyo, ninapiga kura. Ninapenda kuchukua kura na kuna kupiga kura pia. Siku ya kupiga kura ninapenda kuamka mapema sana. Ninaenda kupiga kura. Ndiposa nichague mtu ambaye ananifurahisha na pia mtu ambaye atanihudumia vile inavyofaa.

Ninapenda sanaa ya uchoraji na pia upigaji picha. Maana uchoraji inanipatia hisia. Ninapo kuwa, ninataka kuchora. Ninajua ya kwamba, ninachora jambo ambalo nilikiona ama ninakiona. Ninapenda sana ya uchoraji. Ni sanaa mzuri sana na inani furahisha sana.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya nye upe. Mana rangi hiyo inanikumbusha. Nilipo kuwa mdogo. Nilikuwa nanululua nguo nyingi za nye upe. Zilikuwa rembo sana. Kitu ambacho ninachokimiliki kwa rangi hiyo ni rangi ni nguo nikona nguo nye upe. Nyingi sana. Nguo zangu nyingi ni nye upe. Alafu ni nahisi vizuri sana inapo na rangi nye upe. Alafu pia ukingia chumbani kwangu kukona rangi nye upe inanipatia nina jihisi vya masana napokuwa ninauna rangi nye upe.

Ndiyo, ndiyo, ninapenda kupiga picha mara nyingi, ninapoenda ufuoni wa baharini, ninapenda kuchukua picha. Ndipo nipate na kumbukumbu, na pia nikaonyeshe marafiki zangu, ninapenda pia kupiga picha ninapoenda kutembelea mbuga za wanyama, ninapenda kuchukua picha. Ndiposa nikaonyeshe rafiki zangu.

Chakula ambacho ninapenda sana ni pilau. Pilau ni chakula ambacho kilicho pikwa na nyama na wa na na mchele. Nnapenda chakula hicho maana kina nipatia ladha mzuri sana. Mara ya kwanza nilipo pikiwa ilinifuraisha sana na kilinipatia kumbukumbu hadi wa leo ninakipenda sana na ninapopika pilau ninajihisi vye masana. Na alafu chakula hiki nilielezewa na rafiki yangu, rafiki yangu anaitwa Maria, alinielezea chakula hicho, nika nikaenda nikakijaribu, nilipo pika nika furahia sana. Mara ya mwisho kukula chakula hicho kilikuwa mwez mw mwaka wa elfumbili 25 disemba nilipoenda nyumbani nikapikiwa na mama yangu nilifurahia sana na nika furahia nikasema ntajipikia pia.

Ndiyo, nanunua vitu sokoni, kwa kibanda, kila mahali ninapoenda ninanunua kitu kutumia simu, maana wakati huu teknolojia ipo juu sana, hakuna mtu anatembea na pesa mfukoni, kila mtu anatembea na pesa ikiwa kwa simu.

Ujuzi ningependa kuupata ni kusuka nywele. Ningependa kukua msusi hudari. Ujuzi huu ni umuhimu sana kwa maisha yangu maana. Ninapenda jinsi watu wanavyosuka nywele na wanakaa vizuri. Alafu pia ningeweza pia kujisuka na mimi. Ningependa tena kusuka na marafiki zangu na pia wazazi wangu. Sijawai kujifunza ujuzi huu hapo awali, ila ninapoona mtu akijifunza ama anaposuka, ninasikia pia mimi, ninafaa kujifunza. Nitakavyojifunza, nitaenda mahali kuna saluni, niagize mtu anifunze nimlipe. Nitaanza kujifunza mwezi wa machi, mwezi wa tatu, kusuka nywele.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto. Na pia, zaidi ya kucheza na watoto, ninapenda watoto. Napenda watoto sana, na napenda kucheza na watoto. Watoto ambao ni napenda kucheza nao ni watoto wa dada yangu. Dada yangu mkubwa yuko na watoto. Wananipenda sana, na mi pia na wapenda. Napenda kucheza na wao, michezo ya kitoto. Ninaofuraisha, na pia mina furahia.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Ninapenda kukimbia kufanya mazoezi. Ndiposa nipate mwili mzuri, mwili ambaye hauna mafuta mengi, na pia mwili ambao haujanona sana. Napenda kukimbia nikifanya mazoezi. Ila kukimbia inachosha, lakini ninapenda kukimbia.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mikono, mpira wa mikono. Unaitua voliboli, ningependa sana kujaribu, maana. Nilikuwa ninaona wanafunzi wenzangu shuleni wakicheza na natamani sana kujaribu, maana. Mchezo huo, unakaa mchezo mtamu sana, unapocheza, unaenjoy na kuufurahia.

Ninashugulikia wateja kwa kupiga na kupokea simu, kuchukua oda, na pia kama kuna kesi, ninajaribu sana. Ninatatua pasipokuwa na vita au vurugu. Na pia naOngeleshea wateja jinsi ya kununua na kupiga oda na kuwapelekea oda pasipo kuchelewa.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Na nilifurahia sana kuenda maonyesho hayo. Maana, maonyesho hayo ya nafurahisha sana, yanafurahisha macho. Nilipenda sana kuenda maonyesho hayo. Na nitaenda zaidi. Nitaenda zaidi, nifurahie, na pia nipeleke marafiki zangu pia wafurahie.

Ninakaribisha marafiki wapya, kuwaelimisha, kuwasaidia, kimawazo, na pia kuwaelezea jinsi maisha yanavyokuwa, na pia kutaka kujua jinsi maisha yao ya naendelea vipi, na pia kama wakona shida yoyote ninawasaidia kutatua kwa uzuri na pia kwa upendo.

Timu yangu ni Barcelona. Nimeipenda tangu nilipo kuwa mtoto na kuangalia mechi zao za kuvutia. Ndiyo, mechi ya finali ya UEFA Champions League ya mwaka wa elfu mbili kumi na moja. Ilikuwa ya kushangaza. Mchezaji wangu ninayempenda zaidi ni Messi. Ndiyo, nina furaha kubwa sana. Ninapoona timu yangu imeshinda.

Kabla sijaanza mradi huo, kwanza ninaweka malengo na mipango ya kina. Kisha, ninadhamini rasilimali zilizopo na kuandaa hatua za utekelezaji. Ninahakikisha ya kwamba, nimeeka mipango ya mkakatabaji wa pesa na pia wafanyikazi watakao kuwa hapo.

Natumia simu yangu inategemea na wakati nilioko. Asubui, nikienda kazini, situmii simu kabisa. Napo fika kazini, naitumia kidogo kuongea na wateja. Napo rudi nyumbani, natumia simu yangu kwa kuwatch, kwa kuangalilia video, kuangalia jinsi dunia inavyoendelea.

Ninasherekea siku kuu kwa kuenda mahali, tunakaa chini, tunasherekea kwa vinywaji, tunaitisha vinywaji, vyakula, vinavyo furaisha, tunapiga picha, tunapiga hadithi, tunasherekea na tunaenjoy kabisa.

Niko kwenye nyumba ya kawaida ya kifamilia eneo langu ni eleo eneo la utulivu na manthari mazuri ya sio na kelele na manthari ya lio na harufu mzuri Nilihamia hapa miaka miwili iliopita Ninapenda utulivu na urafiki wa watu wa hapa Ndiyo ninahisi salama na raha sana ninapo kuwa mahali hapa.

Ninapanga kazi zangu asubui. Asubui nikipanga kazi zangu inanisaidia siku yote sitakuwa na kazi nyingi na sitakuwa kama sijielewi. Napenda kupanga kazi yangu asubui nikiamka. Ninajua hii siku nitafanya mambo mawili au matatu au mane. Napopanga hivo inanisaidia sana kukuwa ready kwa siku.

Ninapenda kipindi kinacho itwa machachari. Machachari ni kipindi kinacho kuja citizen siku ya jumapili, saa tisa, au sakumi. Kipindi hicho ni kipindi kizuri sana, ni cha watoto wadogo, ni cha kuelimisha na pia cha kuburudisha.

Ninahifadhi data yangu kupitia kwa simu yangu au tarakilishi yangu ya kazini au pia nyumbani. Diposa data yangu haitapotea na hifadhi kwa email. Email haipotezi data kwa sababu inanisaidia.

Ndiyo, nipo na ndege wa kufuga nyumbani. Inaitwa njiwa. Nipo na njiwa wa kufuga nyumbani. Njiwa hizi niza nyeupe na pia kuna njiwa ndogo na kubwa. Ninapenda njiwa sana. Njiwa ni marafiki wa nyumbani.

Ninapenda kuandika, sipendi kuongea, maana ninapoandika inanikumbusha kile ambacho nilichoandika adi miaka mbili itakayokuja ntakumbuka kitu nilichoandika. Ila nikiongea, nitasahau kwa urahisi. Napenda kuandika sana kuliko kuongea.

Ndiyo, ninapenda kuenda pwani, nimeenda pwani mara tatu, na ninapenda sana pwani, ninapenda upepo wapwani, ninapenda maisha ya pwani, ninapenda jinsi wapwani wanavyoishi na watu vizuri, ninapenda sana kutembelea pwani.

Wakati wa mvua, mimi hufanya mambo ya ndani kama kutazama televisheni, kusoma vitabu au kupika chakula kizuri. Pia napenda kusikiliza sauti ya mvua ikinyesha napolala. Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inafanya mazingira kuwa ya kijani na safi. Nakumbuka siku moja ya mvua, nilipokuwa na familia yangu tukipata chai ya moto na keki wakati mvua ilipokuwa inanyesha nje. Mvua inaweza kubadilisha mipango ya nje na kunifanya nibadilishe shughuli zangu kuwa za ndani. Hata hivyo, sipendi sana kwa sababu inavuruga ratiba za siku. Kwanza ninapokuwa ninaenda kazini. Ninahisi utulivu na amani. Sauti ya mvua inaweza kunifanya nicheke au hata kulala kwa utulivu wa hali ya juu.

Nakumbuka siku niliyokuwa mtoto na kwenda shule kwa mara ya kwanza nilifurahia sana. Ilikuwa sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yangu. Nilikuwa pamoja na wazazi wangu na ndugu zangu wawili. Kilichofanya iwe maalumu ni furaha na upendo tuliopata kutoka kwa familia na pia marafiki. Ninahisi furaha sana. Nikikumbuka mambo hayo ya utotoni.

Ili kuongeza uzalishaji Ninaweka malengo ya wazi na ya kuafikika Natumia mda vizuri na kueka vipa umbele napumzika na kujipa mda wakurejesha nguvu Nafanya mazwezi ya mwili na pia ya akili Najifunza na kuboresha ujuzi mpya kila siku.

Ndiyo, ninapenda hadizi za ajabu, ninafurahia hadithi za zamani, tulikuwa tunalezewa hadithi za fisi na sungura. Nilikuwa, napenda sana hadithi kama hizo, zinanipatia mchechemko, na pia zinanipatia jinsi mambo ya zamani yalikuwa yakiendelea, yananifurahisha sana.

Ninakikisha, nikiamka nimejitarisha vyema nisichelewe kazini, ninabakisha muda wa, nikishafika kazini, natulia kidogo diposa kazi inaanza. Ninakikisha kwamba failo zangu zipo tayari kwa kuwanza kazi. Ndio.

Ninahakikisha ya kwamba, kazi nimepangilia vyema Hakuna kazi ambayo sijafanya Hakuna kukosana na wateja na pia watu tunaofanya nao kazi na pia nahakikisha kazi zote zimefanywa kwa ukamilifu.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, ninapenda maembe sana. Msimu wa maembe ninafurahia sana, maana ninajua nitakula maembe, nitatengeneza juisi na maembe, na pia ninapenda pia kukula maembe yakiwa mabichi, yananifurahisha pia sana.

Mimi ni mtu wakuwahi, napenda kutenga masaa yangu na kuwakikisha ya kwamba nimewahi. Kama ni kazini, ninakikisha nimewahi, diposa ninaanza kazi vizuri mapema, pasipukuwa na wasiwasi na haraka nyingi. Adi kanisani, ninakikisha nimewahi, nimefika mbele ya wingine, nimearakisha mambo yangu na pia kurejea nyumbani salama.

Ninapenda chai, maana chai inanipatia amani ninapokunywa siku siumwi na kichwa, ninashinda vyema kazini na pia mahali ninapokuwa nikishinda siku hio. Ninapotengeneza chai yangu ya asubuhi, ninaweka majani ya kutosha, ndiposa nisiumwe na kichwa na pia nishinde salama.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kuangalia mkosa, ninangalia makosa mahali penye iko, na kama makosa ni kidogo, ninaangalia mwenye makosa anaomba msamaha. Na kama makosa ni kubwa, ninajaribu kutafuta mkubwa wangu atatuwe.

Mafanikio kazini ninayo dhamini ni kufikia malengo yaliowekwa na kuona matokeo chanya. Ninahakikisha kwamba nimefanya kazi kwa bidii na nimeafikia malengo yaliowekwa na mwenye kazi au mkubwa wangu.

Nimewai jaribu chakula cha waswahili Sikikumbuki vizuri jinsi kilicho kwa kinaitwa ila ni chakula cha wasawahili Nilikipenda sana Ningependa kujaribu sana tena na tena ila sikumbuki jina vizuri.

Ninapenda kuchora na kupaka rangi ila hapa ntachagua kuchora. Napenda kuchora sana. Maana napoenda mahali pageni nione kitu ninakipenda zaidi nitafika kwa nyumba nikichore. Ninapenda kuchora inanisaidia sana kutoa hisia zangu na pia kutulia nikisikiza mziki. Ninachora nikimaliza kuchora ninapaka rangi.

Ninapena kuhimarisha ujuzi wangu wakupigia picha. Mana, ninapo tembelea na marafiki zangu upwani. Au, ninapo tembelea bahari na marafiki zangu. Wananiambea wanadipigia picha mzuri ila mimi siwapigia picha mzuri. Ninepena kuhimarisha ujuzi wakupigia picha. Posa, ninapo tembelea na marafiki zangu pia na wapigia picha mzuri. Tunafuraiya pa moja.

Ninapenda kwenda sinema mahali siendi kazini. Kila masaa ambayo siendi kazini, ninapenda kwenda sinema. Ninangalia movie, ninafurahia. Na pia, sipendi kwenda sinema sana kama niko pekee yangu. Napenda kuenda sinema nikiwa na marafiki zangu. Ndiposa nisiboeke, ninaporudi nyumbani.

Ushauri ningependa kumpa mtu anae anza kazi ni ya kwamba ajipange vyema. Aeke data muhimu za kuanza kazi na pia aeke pesa ya kutosha anapoanza kazi. Maana kazi mpya inahitaji fedha ya kutosha.

Jukumu ambalo ninalopenda zaidi kazini ni kuhudumia wateja. Ninajihisi vyema sana kuhudumia wateja. Ninahakikisha ya kwamba mteja amefurahia na ametoka hapo akiwa amecheka. Ninapenda sana kuona mteja amefurahia na jihisi nimefanya jambo la muhimu sana.

Ndiyo, ninapenda kutembelea msituni, nikiona wanyama na pia miti, ninapenda kuona miti na pia mto. Msituni hapaezi kosa mto na pia msituni hapaezi kosa miti, ninapenda kutembelea msituni, diposa nione mti na pia mto, nifurahiye.

Ninawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwa njia ya simu, e-mail na mikutano ya kazi. Tunakuwa na mikutano mbili kwa mwezi. Hapo ndipo nitawasiliana na wafanyi kazi wenzangu. Tunafanya mazungumzo ya kawaida ili kujenga mahusiano mazuri kazini.

Ninafanya mazoezi asubuhi mara nyingi. Napotinga masaa. Kabla sijaenda kazini, ninafanya mazoezi. Ila mazoezi yangu ninafanya mara tatu kwa wiki. Mazoezi hayo yanasaidia sana kwa mwili. Mwili unanawiri na pia unakua mwepesi.

Ninakumbu kumbu mzuri ya shule ambayo tulukua tunatuko na michezo ya soka ambapo tulukua tunashindana na shule jirani. Iyo siku tulua pigia mabau kumi. Bila nilifurahia sana ilinipatia amotisha sana nilijihisi vye makukuwa wa shule hiyo.

Hapana, situmii vidole kwa mawasiliano. Maana, inaonekana ni kazingumu sana kutumia vidole kwa mawasiliano. Mimi ninatumia simu, natumia email, na mazungumzo ya ana kwa ana. Kuasiliana na watu, kutumia mdomo, ndiyo.

Ninaangalia mahali kiini cha tatizo hilo. Alafu nikisha bainisha kiini. Ninaangalia jinsi ya kukitatua. Kama nitaweza kukitatua nakitatua. Kama ni kuhusu mteja na mfanyikazi na nitajaribu kukitatua. Nitakavyoweza. Ila nikishindwa kukitatua nakistaki kwa mkubwa wangu. Anatusaidia kutatua.

Hapana sipendi kuoga kwa maji ya moto. Mara nyingi asubuhi nikienda kazini. Ninapenda kuogea kwa maji ya baridi. Ndiposa ni jihisi mwepesi kwa kuanzisha siku. Na pia ni burudike. Ninapuanzisha siku. Nijihisi freshi.

Ninatoa michango. Ninapenda kutoa michango. Ninapotembelea mitaa. Nikipata watoto au viwete. Watoto wasio na wazazi au viwete. Ninatoa michango kwao. Ndiposa pia na wao. Wakapate chakula.

Ndiyo ninafahamu majirani zangu Ninafahamu jirani tunaye karibiana na yeye upande wa kulia na pia ninafahamu jirani tulie karibiana na ye upande wa kushoto na pia juu yangu kuna jirani pia anaye nipenda sana tunasaidiana na yeye kwa vitu ambavyo tumekosa kwa wakati mwingine.

Nalinda faraga yangu mtandaoni Kwa kutumia pasuadi kali kuwezesha kuthibitisha kwa hatua mbili na kuwa makini na taarifa zinazo share na pia ninahakikisha yakwamba simu nitakapo tumiwa meseji ambayo isio na uhakika Sifungui ama sikubaliani nayo.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Sana, ninapenda nikipika, ninapika chakula kitamu. Ndiposa ninapokula. Ninapata mdamzuru wa kukula na pia ninai ninainjoy chakula hicho. Sipendi kupika chakula kisicho kitamu na sipendi kukula chakula kisicho kitamu.

Wakati wa msongo wa kazi na nilazima nimalize kazi hiyo, ninahakikisha nimetenga masaa wakati wa masaa ya kukula, ninatenga masaa yangu, ninamaliza kazi ama ninasongesha kazi kidogo. Na pia masaa ya chai, ninasongesha masaa yangu, ninamaliza kazi.

Ninapata habari mitandaoni mara nyingi. Ninapata habari pia kwa televisheni. Ninapofungulia televisheni yangu. Ninapata habari hapo. Ila ninapenda nikiangalia mitandaoni. Ninaona jinsi dunia inavyo endelea. Mitandaoni kama vile TikTok. Na pia Facebook.

Ninapenda kununuwa vitu sokoni kama vile matunda, maembe, mandizi, mahindi. Na pia ninapenda kununuwa vitu vingine kama vile nguo. Ninapenda kununuwa Nairobi. Nikienda Nairobi ninapata na kwambehi na fuu.

Ninapiga sala. Ninapo omba. Inanisaidia. Nina anza siku yangu vizuri. Ninapo anza kazi. Ninayeka faili ambazo. Zinahitajika haraka. Nina anzia na wateja ambao wanahitaji bidhaa zao haraka. Tunawanzia na wao ndi. Posa tusipate wameteta.

Ndiyo, ninapenda kukunywa maziwa ya ng'ombe maana kuna maziwa ya mbuzi, kuna maziwa ya kondoo, kuna maziwa ya ngamia na pia kuna maziwa ya ng'ombe Mimi kibinafsi ninapenda kutumia maziwa ya ng'ombe, maana ni tamu na pia haina madhara kwangu, kwa mwili wangu.

Ninakula vizuri, ninakula matunda afya mzuri pia ninaipata kwa kufanya mazoezi ndiposa nisikuwe na mwili kubwa Ninapata afya nzuri pia kwa kuongea sijiekei maneno, sijiekei mambo, ninaongea ndiposa nisipate matatizo.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya baridi, ila siyo baridi sana. Napenda hali ya baridi na hali iliotulia, anga safi. Napenda hali ya baridi kwa maana, kunapokuwa na baridi, mtu uneza chukua sweta, uvae na kukuwe kuko sawa. Ila wahali ya joto inanifanya ninakuwa na mwili ya joto sana. Inanifanya siwezi vaa nguo yoyote.

Mziki ninayo ipenda ni bongo. Ninapenda bongo kwa sababu bongo inani patia amani. Ninapo isikiliza inani patia ninajihisi vizuri sana. Ninapo sikiliza muimbaji anaye itwa rayvani. Napenda rayvani sana anapo imba bongo. Nina mpenda na napenda kusikiliza. Ninaskiliza bongo wakati wajioni. Ninapo toka kazini, nimechoka Ninasikiliza bongo na nahisi vizuri sana Ninapo sikiliza mwimbaji huu anaitua Rivani kutoka Tanzania Ninahisi vyema sana, nahisi vizuri sana Anaimba nyimbo za kimapenzi, mara nyingi na inipatia amani na utulivu wa hali ya juu.

Najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuongea, kupiga hadithi, kukuwa na mazungumzo mazuri kazini, kukuwa mwaminifu kazini, na pia kuondoa uchochezi. Uchochezi inafanya watu kazini wanachukiana.

Nguvu zangu ni uwezo wa kujifunza haraka, kubadilika na kushugulikia changamoto kwa mtazamo chanya. Iwapo kuna shida imetokea kazini, maybe mteja ameleta shida kazini, ninaangalia tatizo hilo na ninajua jinsi ya kulitatua.

Napenda filamu za wa Nigeria, maana wa Nigeria wanajua jinsi ya kuleta, kuleta mambo kwa wazi na pia kuburudisha. Napenda sana kuangalia filamu za ki Nigeria, wananifurahisha sana.

Ninatia wenzangu moyo kwa kuwasaidia kwa mawazo ya kazini. Mtu kama anataka kufungua kazi nina msaidia kwa mawazo, jinsi ya kujikuza, nasaidia jinsi ya kukua na data katika kazini na pia kujiendeleza kwa njia mwafaka.